Napenda kuwa mahali panapo nipa utulivu, usalama, nanafasi ya kuwa mimi mwenye bila shinikizo. Kwa maoni yangu, mazingira yanayo kaa mtu inamchango mkubwa sana katika hali ya akili, hisia, na hata mutazamo wa maisha kwa ujumla. Ndiyo maana ninapendelea kuwa katika maeneo yanayo nifanya nijisikie huru, nikiwa na amani ya moyo, na uwezo wa kufikiria kwa kina bila kelele au msongamano unao nichosha. Kwanza kabisa napenda kuwa mahali palipo na utulivu wa asili. Mazingiri yenye miti, nyasi, mauwa au hata karibu na maji kama mto au bahari hunipa amani kubwa sana. Kusikia sauti za ndege, upepo, upepo ukivumwa, taratibu au mawimbi ya maji hunifanya najisikie karibu na maumbile ya kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Katika maeneo kama haya, akili yangu hutulia na mawazo mengi hupungua. Jambo linalo nisaidia kujitafakari na kupanga maisha yangu kwa utulivu. Pili napenda mahali palipo na hewa safi na penye mpangilio. Usafi na mpangilio hunipa hisia ya uzibiti na faraja. Ninapokuwa katika mazingira machafu au yasiyo na mpangilio hujihisi kuchanganyikiwa na kukosa amani. Mahali palipo, mahali palipo safi, penye hewa ya kutosha na mwanga wa asli, hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Si lazima pawe pa kifahari, cha muhimu kwangu ni usafi, mpangilio na hali ya kupendeza. Napendelea pia ikuwe mahali ambapo watu wanaheshima na maelewano. Mazingira ya kijamii ni muhimu sana kwangu. Napenda kuwa karibu na watu wanao weza kuwasiliana kwa heshima, kusikilizana na kudhaminiana. Mahali palipo na migogoro mingi, kelele za matusi au chuki hunifanya nijisikie kutokuwa salama na kunipunguzia furaha. Kinyume chake, mahali palipo na watu wenye tabia njema, wanao saidiana na wanao jali hisia za wengine, hunifanya nijisikie kukubalika na kudhaminiwa. Zaidi ya hayo, napenda kuwa mahali panapo nipanafasi ya kujifunza na kukua. Hii inaweza kuwa ni maktaba, kituo cha mafunzo, au hata mahali pakazi. Mahali pakazi, sana sana panapo hamasisha ubunifu na mawazo mapya. Napenda mazingira ambayo ya nanitia moyo, kujiendeleza, kuuliza maswali, na kuboresha ujuzi wangu. Mahali panapo dharau mawazo mapya au panapo zuia ubunifu hunifanya nijisikie nimefungwa na kukosa msukumo wa kufanya vizuri. Napendelea pia mahali penye uwiano kati ya ukimya na shughuli. Ingawa napenda utulivu sipendi mazingira yaliyo kimya kupita kiasi au yenye upweke ulio kithiri. Napenda mahali ambapo kuna maisha lakini si kelele nyingi. Mfano kijiji au mtaa tulivu yenye shughuli za kawaida kama watoto wakicheza, watu wakizungumza kwa sauti za kawaida na biashara ndogondogo hunipa hisia ya uhai bila kunichosha. Uwiano huu, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii huku, huku nikiendelea kupata utulivu ninaoushitaji. Aidha, napenda kuwa mahali ambapo nijisikia salama kimwili na kihisia. Usalama ni jambo la msingi sana. Ninapo kuwa mahali ambapo na hofia madhara, vurugu au kutoheshimika. Akili yangu hushindwa kutulia. Mahali salama hunipa uhuru wa kuzingatia mambo ya maana, kuwasiliana kwa uwazi na kuishi bila hofu. Usalama wa kihisia pia ni muhimu. Yani, mahali ambapo naweza kueleza mawazo na hisia zangu bila kuogopa kuhukumiwa au kudharauliwa. Kwa ujumla, napenda mahali palipo na utulivu wa asili, usafi, heshima, usalama na fursa ya kukua. Napendelea mazingira yanayo ni ruhusu ku, kupumua kwa amani, kufikiria kwa kina na kuishi maisha yenye maana kwangu mahali pazuri si tu kuhusu eneo au muonekano bali ni hisia ninazo.

Kueka nenosiri salama ni jambo muhimu sana katika maisha ya kisasa ya kidigitali. Hasaa kwa sababu tunatumia teknolojia katika karibu kila nyanja ya maisha yetu. Kama vile mawasiliano, kazi, masomo, banki na mitandawo ya kijamii. Kwa upande wangu, ninajifunza kuwa usalama wa tarifa zangu unaanza na namna ninavyo unda na kutunza nenosiri la angu. Ndiyo maana huwa nachukua hatuwa makini kuhakikisha kuwa nenosiri langu ni salama na gumu kuvunjwa. Kwanza kabisa, ninahakikisha kuwa nenosiri langu ni refu na lenye mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Huwa sipendi kutumia nenosiri fupi au rahisi kukisia kama majina, tarehe za kuzaliwa au namba zinazo jirudia. Badala yake, utumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na alama maalumu kama vile nama malumu kama vile hash, art au parafujo. Changanyiko huu hufanya nenosiri kuwa gumu zaidi kwa mtu au programi yeyote ya udukuzi kulivunja. Kadiri nenosiri linavyo kuwa refu na changamano ndivyo linavyo kuwa salama zaidi. Pili huwepuka kabisa kutumia nenosiri moja kwa akaunti zote hili nijambo ambalo watu wengi hufanya kuurahisi, lakini ni hatari sana. Ikiwa mtu ataweza kupata nenosiri moja, basi ataweza kufungua akaunti zote kuurahisi. Kwa hivyo, ujitahidi kuwa na neno siri utafauti kwa akaunti muhimu kama barua pepe, akaunti za banki, mitandawo ya kijamii, na majukua ya kazi au masomo. Ingawa kumbukumbu ingawa kumbuka nenosiri mengi si rahisi. Ninaona nibora kuwa salama kuliko kujuta baadae. Njia nyingine ninao tumia kuweka nenosiri salama. Ni kubadilisha nenosiri mara kwa mara. Sikai ne na nenosiri moja kwa muda mrefu sana. Hasa kwa akaunti nyeti. Kubadilisha nenosiri mara kwa mara hupunguza hatari ya mtu kutumia ne nosiri la zamani ambalo huwenda lili ambalo huwenda lili vujua bila mimi kujua. Pia ninahakikisha kuwa nenosiri jipya halifanani sana na la zamani. Ili lisikisiwe kirahisi. Pia hua makini sana ninapoweka nenosiri langu katika vifaa au mitandao ya uma. Tuwepuka kuingiza nenosiri langu nikiwa kwenye kompyuta au simu ambayo siyangu. Asa katika maeneo ya uma kama cyber cave au wifi zawazi. Ikiwa ni lazima kutumia kifaa cha mtu mwingine, huu hakikisha nimetoka kabisa kwenye akaunti yangu na kufuta historia ya kuvinjari. Hii hunisaidia kulinda tarifa zangu thidi ya watu wenye nia mbaya. Zaidi ya hayo, naitumia uthibitishaji wa hatua mbili, two-factor authentication, pale unapopo wanapopatikana. Hii ni njia ziyada ya usalama ambako baada ya kuingiza nenosiri utakua unatakiwa kuthibitisha kupitia njia nyingine kama ujumbe wa simu barua pepe au programu malumu. Njia hii hunipa amani ya moyo kwa sababu hata kama mtu anapata nenosiri langu bado hatahitaji hatua ya pili ili kuingia kwenye account yangu. Nindapenda pia kuwepuka kushiriki ne nosiri langu na mtu yeyote. Hata kama ni rafiki wakaribu au mwanafamilia ninaamini kuwa nenosiri ni siri binafsi. Kushiriki nenosiri kunaweza kusababisha matatizo makubwa. Hasa kama mtu huyu atapoteza simu yake au akaunti yake kudukuliwa. Ikiwa nilazima kuumpa mtu mwingine ruhusa ya kutumia accounti fulani, kutumia njia rasmi zinazo tolewa na huduma, husika, badala ya kutowa neno siri langu moja kwa moja. Pia ni mejifunza kuwa makini na barua pepe au ujumbe wa ulagai. Wakati mwingine, watu hutuma ujumbe, unaonekana kama umetoka kwenye kampuni halali, wakidai, unadhibitisha accounti yako kwa kuingiza neno siri. Mimi huwa sifuwati viungo vya ai.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea, ni kitabu maalum nilichopewa na mtu wa karibu sana katika maisha yangu. Ingawa kwa macho ya haraka, kitabu kinaweza kuonekana kama zawadi ya kawaida. Kwangu kilikuwa na maana kubwa sana kuliko dhamani yake ya kifedha. Zawadi hii ilinifundisha kuwa zawadi bora si lazima iwe ghali, bali iwe na ujumbe, hisia na nia njema kutoka kwa anaye toa nilipokea zawadi hii katika kipindi ya ambacho nilikuwa napitia changamoto nyingi za maisha. Hasa katika masamo na kujitambua binafsi ilikuwa nikihisi kuchanganyikiwa, kukosa mwelekeo na wakati mwingine kukata tamaa. Siku hiyo ya kupokea zawadi siku tarajia chochote kikubwa. Ilikuwa ni siku ya kawaida lakini mtu huyo aliniita pembeni na kunikabithi kitabu kile kwa tabasamu la upendo. Aliniambia maneno machache tu. Niliona hiki nikakumbuka wewe na ninaamini kitakusaidia. Nilipokishika kitabu kile nilihisi hisia ya pekee. Jalada lake lilikuwa rahisi lakini ujumbe uliokuwa umeandikwa ndani yake ulikuwa wa kina sana. Kilikuwa ni kitabu cha kujijenga na kujitambua kilicho elezea kuhusu umuhimu wa kujiamini kuwa na subira na kuamini mchakato wa maisha. Nilipoanza kukisoma niligundua kuwa maneno yake yalizungumza moja kwa moja na hali nilioyokuwa napitia ilikuwa kana kwamba mwandisha ailikuwa anaelewa mawazo yangu ya ndani kabisa. Kilichofanya zawadi hii kuwa ya kipekee zaidi ni kwamba mtu aliye nipa alikuwa na amechukua muda kunielewa. Hakuninunulia tu kitu kwa sababu ya desturi. Bali alichagua zawadi iliyo, lingana na tabia yangu, mahitaji yangu, na ndoto zangu. Hilo lininifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Nilihisi kuwa, nilihisi kuwa kuna mtu aliye kuwa ameniangalia kwa jicho la ndani. Si la juu juu tu kadri nilivyoendelea kusoma kitabu kile. Kilianza kubadilisha mtazamo wangu wa maisha nilijifunza kuwa changamoto ni sehemu ya ukuaji. Na kwamba kushindwa si mwisho wa safari bali ni somo maneno ya kitabu yalinitia moyo kuendelea kujitahidi. Hata pale ambapo yalipoonekana magumu. Kwa namna fulani, zawadi ile ilinipa nguvu mpya na matumaini mapya. Zaidi ya hayo, zawadi hii ilinijenga tabia. Ilinijengea tabia ya kusoma vitabu mara kwa mara. Kabla ya hapo, nilikuwa nasoma tu kwa sababu ya masomo au mitihani. Lakini bado, lakini baada ya kupokea zawadi hile nilianza kuona kusoma kama njia ya kujijenga na kujitunza kiakili. Nimeendelea kusoma vitabu vingine vingi tangu wakati huo. Lakini kile cha kwanza bado kina nafasi ya pekee moyoni mwangu. Ninapokumbuka zawadi hiyo leo huwa siikumbuki tu kama kitabu, bali kama ishara ya upendo, uelewa na msaada ilikuwa zawadi iliyo nigusa moyo na akili kwa wakati mmoja. Hata leo, nikikiona kitabu kile kwenye rafu yangu hunikumbusha kwamba kuna watu wanaojali maendeleo yangu na wanaoamini katika uwezo yangu, hata pale ninapojisahau. Kwa jumla, zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea haikuwa ya gharama kubwa wala ya kuvutia sana kwa macho ya wengi. Bali ilikuwa zawadi iliyokuwa na maana ya kina. Ilinifundisha kuwa zawadi bora ni ile inayogusa moyo inayoleta mabadiliko chanya na inayobaki katika maisha ya mtu kwa muda mrefu. Ndiyo maana zawadi hiyo itaendelea kuwa ya dhamani kubwa sana kwangu. Si kama kitu tuu bali kama kumbukumbu ya upendo na msaada ya dhati.

Kwa sasa simu yangu imekuwa kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kiasi kwamba ni vigumu kufikiria siku yangu bila kuitumia. Ninaitumia kwa mambo mengi tofauti. Lakini kuna matumiz fulani ambayo ndiyo hutawala zaidi kuliko mengine. Kwa ujumla ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kupata taarifa na maarifa kazi na masomo burudani pamoja na kupanga na kusimamia maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, matumizi zaidi yangu ya simu ni kwa mawasiliano. Simu hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na familia, marafiki, wakati wa kazini au masamoni. Kupitia simu, ninaweza kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au kutumia programu za mwasiliano kama WhatsApp, Telegram au barua pepe. Mawasiliano haya hunifanya nijisikie karibu na watu nilio wajali, hata kama tuko mbali kimwili. Pia simu hunisaidia kushiriki habari muhimu, habati muhimu haraka, kupanga mipango na kutatua changamoto zinazohitaji majibu ya haraka. Pili, natumia simu yangu sana kwa ajili ya kupata taarifa na kujifunza. Kupitia interneti, ninaweza kusoma habari za ndani na nje ya nchi, kufuatilia matukio ya sasa na kujifunza mambo wa mapya ya kila siku. Simu hunipa ufikiaji wa makala, video za elimu na kozi mbalimbali mtandaoni. Wakati mwingine ninapotaka kuelewa jambo fulani. Haraka, simu yangu huwa kama maktaba ndogo mfukoni. Hii imenisaidia sana kupanua maarifa yangu na kubaki nikiwa na taarifa sahihi kuhusu mambo yanayoendelea duniani. Matumizi mengine makubwa ya simu yangu ni katika masomo au kazi. Simu hunisaidia kupanga ratiba, kuweka vikumbusho na kufuatilia majukumu mbali mbali. Ninatumia kalenda ya simu kuandika tarehe muhimu, mikutano au muda ya kukamilisha kazi fulani. Pia ninatumia simu kusoma nyaraka, kutuma kazi au kushiriki katika mijadala ya kikazi au ya kielimu. Hii hunifanya niwe na mpangilio mzuri na hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi. Aidha, simu yangu ni chanzo kikubwa cha burudani. Ninaitumia kusikiliza muziki, kutazama filamu na kuangalia video mbali mbali. Wakati mwingine, baada ya siku ndefu ya kazi au masomo mi hutumia simu kwa burudani, hunisaidia kupumzisha akili na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ninatumia simu kucheza michezo midogo ya akili au ya burudani ambayo hunisaidia kubadilisha mawazo na kujiburudisha kwa njia rahisi. Mitandao ya kijamii pia ni sehemu ya matumizi yangu ya simu ingawa hujitahidi kuitumia kwa kiasi kipitia mitandaoni hiyo kupitia mitandao hiyo ninaweza kuwasiliana na watu mbali mbali kushiriki mawazo na kufuatilia mambo yanayo wavutia wengine. Pia mitandao ya kijamii hunisaidia kupata habari za haraka na kujifunza mitazamo tofauti kuhusu masuala maswala mbali mbali. Hata hivyo najitahidi kuweka mipaka ili ili isichukue muda mwingi sana ambao ningeweza kutumia kufanya mambo ya muhimu zaidi. Zaidi ya hayo ninatumia simu yangu kusimamia shughuli za kila siku kama vile kufanya malipo kuagiza huduma au kutafuta maeneo kupitia ramani. Simu hunirahisishia maisha kwa kunifanya nifanye mambo mengi kwa haraka bila kuhitaji kutoka nje au kutumia muda mwingi. Kwa mfano, naweza kulipa bili kuwasiliana na huduma za usafiri au kutafuta duka au ofisi fulani kwa urahisi mkubwa. Pia simu yangu hunisaidia katika kujitunza binafsi. Ninaitumia kufuatilia afya yangu kama vile muda wa mazoezi, usingizi au hata kunywa maji. Baadhi ya programu kunikumbusha kupumzika, kufanya mazoezi au kuchukua muda wa kujituliza. Hii hunisaidia kudumisha uwiano kati ya kazi, mapumziko, afya ya mwili na akili. Kwa ujumla, ninatumia simu yangu zaidi kama chombo cha kunira.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa saba hadi nane kila siku ingawa kuna nyakati ambazo usingizi wangu hupungua au kuongezeka kulingana na hali ninayopitia. Usingizi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa sababu ninaamini kuwa usingizi mzuri wa huathiri moja kwa moja afya ya mwili utendaji wa akili na hali ya kihisia. Ninapopata usingizi wa kutosha, huamka nikiwa na nguvu, umakini na mtazamo chanya ya kukabiliana na majukumu ya siku. Kwanza kabisa, nijitahidi kuweka ratiba ya kawaida ya kulala na kuamka. Mara nyingi kulala kati ya saa nne hadi tano usiku na kuamka mapema asubuhi kulingana na majukumu ya siku inayofuata. Kwa kufanya hivyo, mwili wangu huzoea ratiba hiyo na kunisaidia kupata usingizi mzito na wa kutosha. Ninapokiuka ratiba hii mara kwa mara, huona dalili za uchovu, maumivu ya kichwa au kukosa umakini. Jambo linalodhibitisha umuhimu wa nidhamu katika usingizi Sababu moja inayonifanya nilenge masaa saba hadi nane ya usingizi ni kwa sababu ya faida zake kiafya. Usingizi wa kutosha hunisaidia kurejesha nguvu za mwili, kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia seli za mwili kujirekebisha. Pia usingizi mzuri huimarisha kumbukumbu na uwezo wa kujifunza kwa sababu ubongo hupata muda wa kuchakata taarifa lilizojifunza wakati wa mchana. Ninapokosa usingizi, huona kuwa ninakuwa mwepesi, wa kusahau mwenye hasira ndogondogo na asiye na subira. Hata hivyo kuna wakati ambapo nalala chini ya masaa saba. Hii hutokea hasa ninapokuwa na majukumu mengi, kazi za dharura, au ni napokumbwa na mawazo mengi. Katika hali kama hizo, hujitahidi kufidia usingizi huo kwa kulala mapema siku inayofuata au kwa kuchukua mapumziko mafupi mchana ingawa sipendi sana kulala mchana kwa muda mrefu. Usingizi mfupi wa dakika ishirini hadi thelathini hunisaidia kurejesha nguvu bila kuathiri usingizi wa usiku. Pia kuna nyakati hasa siku za mapumziko au likizo ambapo nalala zaidi ya masaa nane. Siku hizi hutumia muda huo kufidia uchovu uliokusanyika wiki nzima. Kulala muda mrefu kidogo hunifanya nijisikie nimepumzika zaidi na hunipa nafasi ya kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu mpya hata hivyo hata hivyo hujitahidi kutolala kutahidi kujitahidi kutolala kupita kiasi. Kwa sababu kulala sana pia kunaweza kunifanya nijisikie mzito na kukosa hamasa ili kuhakikisha napata usingizi mzuri nimejijengea utaratibu maalumu kabla ya kulala kwanza hujitahidi kupunguza matumizi ya simu, kompyuta au televisheni angalau dakika thelathini kabla ya kulala. Mwanga wa skrini unaweza kuathiri uwezo wa ubongo. Kujiandaa kwa usingizi badala yake tumia muda huo kusoma kitabu. Kusikiliza muziki laini au kutafakari kwa utulivu. Pia huhakikisha mazingira ya kulala ni tulivu safi na yenye giza kiasi. Ili kunisaidia kulala kwa haraka na kwa kina zaidi ya hayo huangalia ninachokula na kunywa kabla ya kulala huepuka kunywa vinywaji vyenye kafeini kama kahawa au chai nzito usiku. Kwa sababu vinaweza kunifanya nikose usingizi badala yake, huchagua kunywa maji au kinywaji cha moto kisicho na kafeini vile vile, huepuka kula chakula kizito sana kabla ya kulala. Kwa sababu kinaweza kusababisha usumbufu wakati wa usingizi kwa ujumla, kwa kawaida nalala masaa saba hadi nane. Kwa usiku nikiwa na lengo la kudumisha afya njema na utendaji mzuri wa kila siku. Usingizi kwangu si anasa bali ni hitaji la msingi linalonisaidia kuwa mtu bora zaidi kimwili, kiakili na kihisia. Kupitia usingizi mzuri ninaweza kukabiliana na changamoto za maisha kwa utulivu na nguvu zaidi.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha zamani. Kwa upande wangu, dhamani ya kitu hicho, haitokani tuu na bei yake ya pesa. Bali zaidi na maana na kumbukumbu zilizowekeza ndani yake. Kitu hicho cha dhamani, ni sanduku dogo la kumbukumbu, ambalo nimekuwa nikilihifadhi kwa muda mrefu. Sanduku hili lina vitu mbalimbali nilivyoweka vinavyoonekana vidogo au vya kawaida kwa macho ya watu wengine. Lakini kwangu vina dhamani kubwa sana ya kihisia na kihistoria. Kwanza kabisa, sanduku hili lina picha za dhamani za familia na marafiki. Picha hizi zinanirudisha katika nyakati tofauti za maisha yangu. Kuanzia utoto hadi hatua mbalimbali nilizopitia. Kila picha ina hadithi yake. Kuna picha zinazonikumbusha furaha, mafanikio na sherehe, na pia kuna picha zinazobeba kumbukumbu za changamoto na nyakati ngumu. Ninapozitazama huhisi kama nasafiri kurudi nyuma na kukutana na tukio la zamani la mimi mwenyewe pamoja na watu niliowapenda na wanaonipenda. Sanduku hili pia lina barua na ujumbe nilipoweka kutoka kwa watu muhimu katika maisha yangu. Badhi ya barua hizi, ziliandikwa na ndugu, marafiki au waalimu, waliokuwa na mchango mkubwa katika kunijenga kimaadili na kiakili. Maneno yaliyoandikwa humu, yamenitia moyo wakati wa huzuni, yamenipa nguvu wakati wa kukata tamaa na yamenikumbusha dhamani yangu kama mtu. Hata katika enzi ya teknolojia na mawasiliano ya haraka, mbarua hizi za maandishi zina uzito wa kipekee kwa sababu zinaonyesha juhudi, muda na hisia za kweli za aliyeziandika. Zaidi ya hayo, ninahifadhi vitu vidogo kama zawadi nilizopewa katika matukio maluum ya maisha yangu. Kuna zawadi nilizopokea siku ya kuzaliwa, siku ya kuhitimu masomo au wakati ya kufanikisha jambo muhimu. Zawadi hizi zinaweza kuwa saa, kalamu au mapambo madogo lakini kila kimoja kina maana yake. Vinanikumbusha kuwa kuna watu waliodhamini juhudi zangu na walitaka kusherehekea mafanikio yangu pamoja nami. Kitu kingine cha dhamani ninachokihifadhi ni daftari la kumbukumbu binafsi. Katika daftari hili, nimeandika mawazo, hisia malengo na ndoto zangu kwa kipindi tofauti cha maisha angu. Ninapolifungua na kusoma yale niliyoandika miaka ilio pita. Huona jinsi nilivyokuwa, kubadilika na kujifunza kutokana na uzoefu wangu. Daftari hili ni kama kioo kinachonionyesha safari yangu ya maisha. Kuanzia furaha, hofu, matumaini, hadi mafanikio. Inahakikisha kuwa vitu hivi vya dhamani. Vimehifadhiwa mahali salama na pasipo rahisi kuharibiwa. Sanduku lenyewe hulindwa dhidi ya maji, vumbi na joto kali. Kwa sababu natambua kuwa uharibifu wa kimazingira, unaweza kuharibu kumbukumbu hizi muhimu. Pia huwa makini ni nani anayeruhusiwa kuliona au kulifungua. Kwa sababu baadhi ya vitu vilivyomo vina maana ya binafsi sana kwangu. Kwa upande wangu, huhifadhi kitu cha kuhifadhi kitu cha dhamani ni njia ya kuhifadhi utambulisho wangu wa kihistoria yangu vitu hivi hunikumbusha nilikotoka, nilichopitia na watu waliokuwa sehemu ya safari yangu. Katika nyakati za shaka au huzuni kurejea kwenye kumbukumbu hizo hunipa faraja na hunipa nguvu na kuendelea mbele. Pia hunisaidia kudhamini zaidi maisha na mahusiano niliyonayo sasa. Kwa jumla, inahifadhi kitu cha dhamani kwa sababu kina zamani ya kihisia, kihistoria na kitambulisho. Ingawa dunia inaendelea kubadilika kwa kasi, vitu hivi hunifanya nibaki.

Ndiyo, ninapenda sana chakula chaharaka kwa kiasi fulani, lakini mtazamo wangu kuhusu chakula hiki ni cha wastani na wakufikiria kwa kina. Chakula chaharaka kinanafasi yake katika maisha ya kisasa. Hasa kutokona na kasi ya maisha, radiba zilizo jaa na upatikanaji wake rahisi. Hata hivyo, sipendi kukitumia kupita kiasi kwa sababu ninafahamu faida na hasara zake kiafya na kijamii. Kwanza kabisa, ninapenda chakula chaharaka kwa sababu ya urahisi wake. Kuna nyakati yambapo mtu hamechoka sana baada ya kazi au masomo na hana nguvu wala muda wa kupika chakula kamili. Katika hali kama hizo, chakula chaharaka huwa suluhisho rahisi ala haraka. Ndani ya dakika chache tuu, mtu anaweza kupata chakula tayari. Bila kupitia mchakato mrefu wa maandalizi. Hili hunisaidia sana hasa ni napo kuwa naratiba yenye shuguli nyingi au ninapo kuwa safarini. Sababu nyingine inewa nifanya nipenda chakula chaharaka ni latha yake. Kwa kweli vyakula kama chipsi, kuku, wakukanga, pizza na baga huwa na latha inewa vutia sana mchanganyiko wa viungo, chumvi na mafuta huifanya latha kuwa tamu na kuridhisha kwa ulimi wakati mwingine, kula chakula chaharaka hunipahisia ya kujitunza au kujizawadia. Hasa baada ya wiki ndefu na enye kuchosha. Kadika nyakati kama hizo, chakula hiki huwa kama burudani. Huwa kama burudani ndogo inayoongeza furaha. Hata hivyo, pamoja na kupenda latha na urahisi wa chakula cha haraka, ninaufahamu mkubwa kuhusu madhara yake kiafya. Chakula chaharaka mara nyingi huwa na mafuta mingi, chumvi nyingi na sukari nyingi. Ambavyo vinaeza kusababisha matatizo ya kiafya kama unene kupita kiasi shinikizo la damu na magonjwa ya moyo endapo itatumika mara kwa mara. Ndiyo maana huvitaji kutokifanya chakula cha haraka kuwa sehemu ya kawaida ya mulo wangu wa kila siku. Kwa upande wangu napenda kuchukulia chakula cha haraka kama chakula cha mara moja moja sii chakula cha msingi endapo kula. Uhitaji kusawazisha. Kwa kula vyakula vyavirutubisho zaidi katika siku nyingine. Kwa mfano ni kila chakula cha haraka leo. Uhitaji kula mboga matunda na chakula cha cha nyumbani kesho. Hii hunisaidia kudumisha afya yanku bila kujinyima kabisa vidu ninavyo vipenda. Pia ninapenda kuchagua. Ninapenda kuchagua kuangalifu aina na chakula cha haraka ni na chakula. Siku hizi kuna maenewo mengi yanao toa chaguo bora zaidi. Kama chakula cha haraka kilicho na mboga nyama isio na mafuta mingi au vyakula vilivyo vilivyo oka badala ya kukaangwa. Ninapopeta nafasi. Uchagua haina hizi kwa sababu zina zina nipa latha. Ninayo ipenda huku. Nikijali afia yangu. Hii imenisaidia kubadilisha mtazamo wangu. Kuamba chakula chaharaka lazima kiwekibaya kila wakati. Zaidi ya hayo. Chakula chaharaka kina muchango wakijamii pia. Mara nyingi. Watu hukutana na marafiki awa familia kwenye maenewo ya chakula cha haraka. Kwa ajili ya mazungumzo na burudani. Kukaa pamoja, kucheka na kula chakula kwa pamoja. Uimarisha mahusiano. Kwa mtazamo huu, chakula cha haraka si chakula tuu, bali ni sehemu ya uzoefu wa jamii. Hata hivyo, naamini kwa uzoefu huu naweza kupatika na pia kwa kula chakula cha nyumbani au chakula cha asili bila kwa adhiri ya afya. Kwa ujumla, napenda chakula cha haraka lakini si kwa kiwango cha ukifanya kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Minakipenda kwa latha yake, urahisi wake, na nafasi yake katika maisha ya kisasa. Lakini pia ni naheshimu umuhimu wa afya na lishe bora. Kwa hivyo, minajaribu kuwa na uwiano mzuri kati ya kufurahia chakula chaharaka na kula vyakula venye virutubisho. Kwangu, siri ya maisha enye afya sii kujinyima kabisa bali ni kufanya maamuzi yenye hekima na kiasi.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Na kwa maoni yangu, chakula kitamu ni moja ya vyanzo vikubwa vya furaha katika maisha ya kila siku. Chakula si kitu cha kushibisha tumbo pekee, bali pia ni njia ya kuunganisha watu, kuhifadhi utamaduni, na kufurahia ladha mbalimbali zinazo zinazobeba historia na hisia tofauti. Kila ninapokula chakula kitamu, huhisi kuridhika kimwili na kiakili. Na mara nyingi hunifanya nithamini zaidi jitihada za aliyepika au kukiandaa. Kwanza kabisa, inachonifanya nipende chakula kitamu ni ladha yake. Chakula chenye ladha nzuri, huacha kumbukumbu ya kudumu akilini. Kuna vyakula ambavyo hata ukivila mara nyingi bado huchoshwi kwa sabubu ladha yake, huwa ya mvuto wa kipekee. Kwa mfano, chakula kilichoandaliwa kwa viungo sahihi na kwa uangalifu, na usawa mzuri wa chumvi, pilipili, na harufu mzuri. Ladha hiyo hunifanya nifurahie kila tonge. Nakula kwa utulivu badala ya kula haraka haraka bila kufurahia. Pili, napenda chakula kitamu kwa sababu huleta furaha ya pamoja. Mara nyingi, chakula hutufanya hutufanya tukutane kama familia, marafiki au hata wafanyakazi wenzetu. Kukaa pamoja mezani, kushiriki chakula kitamu na kuzungumza huimarisha mahusiano. Nakumbuka nyakati ambapo chakula kizuri kilifanya hata siku ngumu ionekane nyepesi. Kicheko mazungumzo na hisia za shukrani huongezeka wakati chakula kilicho mezani kinavutia na kinapendwa na wote. Zaidi ya hayo, chakula kitamu hunikumbusha utamaduni na asili ya jamii. Kila jamii ina vyakula vya asili vinavyoandaliwa kwa njia maalumu. Ninapokula chakula cha jadi, kilichopikwa vizuri huhisi kama nimerudi, nyumbani, au nimeunganishwa na mizizi yangu. Chakula kama hicho hubeba hadithi za wazee, sherehe za kitamaduni na maisha ya zamani. Hii hunifanya nitambue kuwa chakula si ladha tu, bali pia ni urithi. Napenda pia kujaribu vyakula vipya na ladha tofauti. Chakula kitamu hunipa hamu ya kugundua aina mpya za mapishi, viungo na mbinu za upishi. Ninapojaribu chakula kipya au kukikuta ni kitamu huhisi furaha ya kipekee kama kana kwamba nimegundua kitu kipya maishani. Hii hunifanya niwe wazi zaidi kiakili na kuthamini utofauti wa utamaduni mbali mbali kupitia chakula. Hata hivyo napenda chakula kitamu kwa uwiano na afya. Kwangu, chakula kitamu sii lazima kiwe na mafuta mengi au kisicho na manufaa kiafya. Inawezekana kabisa chakula kikawa kitamu na bado kikawa na lishe bora. Napenda viakula vilivyoandaliwa kwa mboga mbichi, proteini nzuri na viungo vya asli. Chakula cha aina hii hunipa ladha nzuri pamoja na nguvu na afya. Ninapoona chakula kimeandaliwa kwa njia safi na yenye kujali afya. Hurahia zaidi kwa sababu najua najua kinanijenga badala ya kunidhuru. Pia kupika chakula kitamu kunanipa furaha kubwa. Wakati mwingine napenda kuingia jikoni na kujaribu mapishi mapya. Harufu harufu inayotoka jikoni rangi za vyakula na ladha ninapoonja. Hunipa hisia ya mafanikio. Kupika hunifanya nitulie na kuzahau mawazo mengine. Hasa ninapoona watu wakifurahia chakula nilichoandaa. Hapo ndipo ninatambua kuwa chakula kitamu kina nguvu ya kuleta furaha, si kwa anayekula tu, bali pia kwa anayepika. Zaidi ya hayo, chakula kitamu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingi, kula chakula kizuri hunipa nafuu na hunifanya nijisikie kuthaminiwa. Siku kukumba chakula kinatatua matatizo yote, lakini ladha nzuri huweza kuboresha hali, hali ya moyo na kuleta utulivu wa muda. Kwa ujumla, napenda sana chakula kitamu kwa sababu kinaunganisha ladha, furaha, utamaduni na afya. Kwangu, chakula kitamu ni sehemu muhimu ya maisha.

Ndiyo, napenda sana kuogelea na kwa maoni yangu, kuogelea si tu burudani, bali ni mojawapo ya njia bora za kufanya mazoezi, kupumzika, na kujitunza kiafya na kisaikolojia. Kuanzia utotoni, kuogelea kumekua sehemu ya maisha yangu ya kila wakati, ninapopata fursa ya kwenda kwenye bwawa la kuogelea, ziwa au bahari huzuni na msongo wa mawazo huanza kupungua, na furaha hujitokeza moja kwa moja. Kuogelea kwangu kunachanganya starehe, afya na ustawi wa akili. Jambo ambalo linanifanya niwe na mtazamo chanya kwa maisha. Kwanza kabisa napenda kuogelea kwa sababu hunisaidia kuboresha afya yangu ya mwili, kuogelea ni mazo ni mazoezi ya mwili kwa ujumla. Kwa sababu hufanya kazi karibu misuli yote. Miguu, mikono, mgongo na hata kiuno kufanya kazi kwa usawa jambo linalo saidia kuongeza nguvu na kuboresha mkao wa mwili aidha, kuogelea huimarisha moyo na mapafu kwa sababu unahitaji kudumu hewa na kupumua kwa mpangilio. Hii husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na matatizo mengine ya kiafya yanayohusiana na kudumu bila mazoezi. Kwa kweli, kwa kila dakika ninapokua ndani ya maji, nahisi mwili wangu unapata nguvu mpya na misuli inatulia. Pili kuogelea kunanisaidia kupumzika kiakili. Wakati nipo ndani ya maji hali ya kutulia na kutoona matatizo ya kila siku. Kunanisaidia kusahau msongo wa mawazo. Ndani ya bwawa, ziwa au bahari najikuta nikijisikia huru peke angu au pamoja na marafiki maji yana adhari ya kupunguza msongo wa mawazo na kuguswa na baridi au joto la maji au joto la maji, kunatoa hisia ya faraja na amani ya ndani. Baada ya kuogelea, huhisi kuwa na akili safi na mtazamo chanya zaidi. Jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora katika kazi au masomo. Zaidi ya hayo, napenda kuogelea kwa sababu ni burudani nzuri na njia ya kushirikiana na wengine. Wakati mwingine, huenda kuogelea na familia au marafiki. Na tukicheka kujaribu mbinu mpya za kuogelea au kushindana kwa upole. Hii inaimarisha urafiki na maashi na mshikamano wa kijamii, kuogelea pamoja kunaunda kumbukumbu nzuri ambazo huweza kusahau ambazo huwezi kusahau kwa urahisi. Pia ni njia nzuri ya kusherehekea siku maalumu kama vile siku za kuzaliwa au likizo za shule, kwa sababu ni burudani yenye afya na ya furaha ya pamoja. Kuogelea pia kunanifundisha nidhamu na uvumilivu ili kuogelea vizuri lazima ujifunze mbinu sahihi za kuogelea, kudumisha umakini na kudhibiti mwili na pumzi zako, kwa mfano mbinu za kuogelea kwa mtindo wa freestyle au breath stroke. Zinahitaji mazoezi makali na uvumilivu mkubwa. Kupitia mazoezi haya nimejifunza kuwa ndoto na malengo katika maisha pia yanahitaji subira. Bidii na mazoezi ya mara kwa mara. Pia kuogelea kunanisaidia kujifunza hila na mbinu mpya. Ninapokuwa karibu na mwalimu au rafiki anaejua kuogelea vizuri kujifunza jinsi ya kupumua vizuri kudhibiti kasi ya mwili ndani ya maji na kufanya mbinu za kuogelea kwa usahihi, hii ni faida kubwa hasa wakati wa michezo ya kuogelea au shindano za kirafiki kwa ujumla, napenda kuogelea kwa sababu hunisaidia kiafya, kiakili na kijamii. Ni burudani yenye faida nyingi, nje ya kupumzika na fursa ya kujifunza uvumilivu na nidhamu. Kila wakati ninapo pata nafasi ya kuogelea, huhisi furaha, uhuru na mtazamo chanya wa maisha. Kwa kweli, kuogelea nisehemu muhimu sana ya maisha yangu, na hakika ni moja wapo ya shughuli, ninazozipenda zaidi.

Kama ningepata nafasi ya kutembelea mahali pa kihistoria ningependa sana kuenda wa piramidi za misri. Mahali hapa ni moja wapo ya vivutio vya kihistoria vinavyo julikana zaidi duniani. Na linaeleza historia ya zamani kabisa ya binadamu. Utamaduni na mafanikio ya kale piramidi za misri si tu miungoni mamajengo makubwa na ya kuvutia kimaono. Bali pia ni alama ya hekima. Uvumbuzi na ustadi wa binadamu walio kuwa wameishi mamia ya miaka ilio pita kwa kweli kutembelea mahali pa kihistoria kama hiki kungekua fursa ya kipeke ya kujifunza mambo mengi. Yasioelezeka kwa vitabu peke sababu ya kwanza inayo ni vutia kutembelea piramidi za misri ni historia yake ya kipeke. Piramidi hizo zilijengwa zaidi ya miaka elfu nne iliopita. Zilikuwa ni makaburi ya kifarao. Kuona kwa macho yangu jinsi watu walivyo kuwa na teknolojia ya zamani walivyo weza kuunda majengo makubwa na yenye mlingano kamili na ustadi usio wa kawaidaa. Kuna nitia shukurani na kushangazwa. Hii inanionyesha kuamba binadamu ana uwezo mkubwa wa ubunifu na uwezo wakuunda mambo ya siotarajiwa bila mashine za kisasa au teknolojia ya hali ya juu. Pili, kutembelea mahali pakihistoria kama piramidi za misri kunanipa nafasi ya kuwelewa tamaduni za maisha ya watu wa zamani. Naweza kujifunza kuhusu mafarao, jinzi walivyo kuwa wakitawala, imani zao za kidini na maadili yao. Pia nitapata nafasi ya kuona sanaa ya kale, michoro na maandiko yalio chorwa kwenye kuta za majumba ya kifarao. Hii ni njia nzuri ya kufahamu jinsi jamii zilivyo kuwa zikiishi na kushirikiana. Jambo ambalo ninaaidia kuelewa historia binadamu kwa ujumla. Zaidi ya hayo, kutembelea piramidi za misri, kunanipa fursa ya kuona teknolojia na mbinu za ujenzi, za kale. Hata leo, wataalamu wengi wanashangazwa na jinsi piramidi hizo. Zilivyo pangwa kwa mlingano kamili na jinsi vilivyo kuwa viki. Na jinsi vilivyo kuwa, ukichukuliwa na kuwekwa kwa ustadi mkubwa. Kujua kwamba binadamu wa zamani walitumia nguvu za mwili. Maarifa ya kijome, kijometri na mashine za mikono kutimiza miradi hii mikubwa kunanitia hofu na heshima. Kwa uvumbuzi wa binadamu kutembelea mahali pa kihistoria pia ni furusa ya kuchukua picha kumbu kumbu na kufurahia uzuri wa mandhari piramidi hizo, piramidi ziko katika eneo lenye joto kali na jangwa, lakini zipo pamoja na mandhari ya kuvutia, ya mchana na machweo. Kuona jua likianguka nyume ya piramidi kubwa, kunatoa pichi za kipekee zinazoweza kukumbukwa maisha yote. Haitha, zikiwa pale nitajizikia sehemu ya kihistoria, nikijua kuwa watu wa karne nyingi nyuma walitumia juhudi, juhudi nyingi ili kuunda kitu ambacho, bado kinaonekana kikubwa na cha kuvutia, kuvutia leo, vile vile kutembelea mahali pa kihistoria kuna nisaidia kudhamini historia yangu binafsi, na ile ya binadamu kwa ujumla. Mara nyingi, wakati tunapokaa katika mazingira ya kisasa, tunasa hau kwamba kuna jamii zina zilizo ishi kabla yetu, ambazo zilikuwa na elimu, ustadi na upaji wa ajabu. Kutembelea piramidi ni nafasi ya kuelewa kwamba mafanikio makubwa yanahitaji bidii, umoja na maarifa yalio pitiwa kizazi. Kwa ujumla, kutembelea mahali pa kihistoria kama piramidi za misri, ni ndoto ya maisha yangu, inanipa fursa ya kufurahia uzuri wa kihistoria kujifunza mambo ya kale kuona teknolojia za zamani na kuthamini ustadi wa binadamu pia kuna nisaidia kujenga mtazamo chanya kuhusu maisha na uwezo wa binadamu pale.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo muhimu sana. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanikisha anaweza kufanikisha kila jambo peke yake. Na mafanikio wa makubo wa mara zote utokana na kazi za pamoja. Katika uzoefu wangu, nimejifunza kwamba ili timu iwe na ufanisi kila mwanachama lazima ajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Anaelewa majukumu yake na anahamasishwa kushirikiana kwa moyo mmoja. Njia ni nazotumia kuhimiza ushirikiano katika timu ni mchanganyiko wa uongozi wa mfano, mawasiliano mazuri, kuonyesha heshima na kuunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano. Kwanza kabisa, mimi hujenga msingi wa ushirikiano kwa kuwa kielelezo chanya. Nafanya jitihada ya kuonyesha nidhamu, heshima na bidii katika kila jambo ni napofanya kazini. Wakati wanachama wa timu wanapoona kwamba kiongozi au wanachama mwingine hufanya kazi kwa bidii na kwa heshima, wanahamasika kufanya vivyo hivyo. Kwa mfano, ikiwa kuna kazi muhimu inahitaji ushirikiano wa kila mmoja, mimi huwanza kwa kushiriki kikamilifu. Kuonyesha mfano wa jinsi kazi inavyo takiwa kufanywa na kunyesha moyo wa kushirikiana bila kujigamba. Tabia hii ya kielelezo inaweza inawapa wengine motisha na kuonyesha kwamba kushirikiana kunaleta matokeo chanya. Pili, kuhimiza mawasiliano ya wazi na ya heshima kati ya wanachama wa timu, ushirikiano wa kweli hauwezi kuwepo bila mawasiliano mazuri. Hivyo, ninahakikisha kuwa kila mwanachama anapata nafasi ya kueleza mawazo yake, kutoa mapendekezo, na kuulizwa maswali bila hofu ya kukutana au kukosolewa vibaya. Mazungomzo haya, unisaidia kuondoa, kuondoa kutoelewana, kuunda mpangilio wa pamoja, na kufanya kila mtu ajisikie kuwa sauti yake inasikika. Mara nyingine huwa na mikutano ya mara kwa mara ya timu ili kuhakikisha kila mtu anasalia kwenye lengo moja na kuna uwazi katika kila hatua ya kazi. Zaidi ya hayo hujenga hali ya heshima na kuthamini tofauti za kila mwanachama. Kila mtu anamawazo yake talanta na mbinu za kufanya mambo na kuthamini tofauti hizi. Kuthamini tofauti hizi kunahimiza ushirikiano. Mimi huonyesha kuwa maoni ya kila mtu ni muhimu. Bila kujali rangi, jinsia au nafasi ya kazi mfano, wakati tunakabiliana natatizo au changamoto ujaribu kuhusisha kila mwanachama. Kutoa sulihisho lake, kisha tunachanganya pamoja na kuchagua bora zaidi. Njia hii husaidia kuondoa hisia za ubinafsi na kuchangia kila mtu kujisikia kuwa sehemu ya mafanikio ya timu. Hata hivyo siwezi kuhimiza ushirikiano bila kutuoa motisha na kutambua juhudi. Wakati wanachama wa timu wanashirikiana vizuri huchukuliwa hatua ya kuwapongeza au kusherehekea kwa kazi nzuri. Hii huongeza morali na huwafanya wanachama wengine pia kushirikiana kwa bidii. Motisha inaweza kuwa ya maneno tuzo ndogo au hata nafasi ya kuongoza mradi ndogo. Kwa njia hii, timu inajenga utamaduni wa kushirikiana na kusaidiana bila kuomba malipo ya ziada. Pia mimi uhimiza ushirikiana kwa kuhakikisha tunamalengo ya pamoja. Timu inapaswa kuelewa kwa nini tunafanya kazi, nini tunakusudia kufanikisha la jinsi kila mwanachama anavyo weza kuchangia. Mara nyingi, mara nyingi huunda mpango wa kazi unaohusisha kila mwanachama. Uhakikisha kila mmoja anajua majukumu yake na jinsi yanavyo unganisha malengo makubwa ya timu. Wakati kila mtu anajua nafasi yake na jinsi kazi yake inavyo saidia timu hushirikiana kwa urahisi na kwa moyo mmoja. Kwa ujumla mimi uhimiza mashirikiano katika timu ni mchakato unao husisha mfano chanya, muhasiliano mazuri, heshima, motisha na malengo ya pamoja. Njia hizi husaidia.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza radio, na kwa maoni yangu ni moja hapo ya njia bora za kupata burudani, elimu, na habari kwa wakati mmoja. Kusikiliza radio situ kinyoaji cha sauti, bali pia ni fursa ya kujifunza mambo mapia, kufuatilia matukio ya dunia, na kujiburudisha bila kuzikizuizi kikubwa. Kwa muda mrefu, redio imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Na mara nyingi, huwa ni rafiki wangu wakati, nikiwa peke yangu au nikiwa safarini. Kwanza kabisa, napenda radio kwa sababu hunipa habari kwa wakati halisi. Ninjia rahisi ya kufuatilia mambo yanao jitokeza ndani ya nchi na hata duniani. Radio hunipa tarifa kuhusu siyasa, uchumi, afya, elimu na michezo kwa wakati halisi. Hii ni muhimu sana hasa kwa watu kama mimi, ambao huwa tunataka kuwa na tarifa sahihi na zaharaka. Kwa mfano, kusikilisa radio kuna nisaidia kujua hali ya barabara, matukio mihumu ya kijamii, au hata mabadiliko, au hata mabadiliko katika sheria na sera za serekali. Kwanjia hiyo, radio inaniweka tayari na hunifanya nisahau hofu ya kukosa tarifa muhimu. Pili, radio ni chanzo kizuri cha elimu. Kuna kipindi cha radio kinachujumuisha mafunzo ya kisayansi, fasihi, afya, na taaluma nyinginezo. Kusikiliza vipindi hivyo, hunifundisha mambo mapia kila siku na kunipanua marifa yangu. Kwa mfano, ninaweza kujifunza mbinu za kilimo, njia za kudumisha afya, au hata maneno mapia ya luha ya kigeni. Hii inasaidia sana katika kukuza uwezo wangu wa kili na kunifanya niwe na mtazamo mpana wa maisha. Zaidi ya hayo, napenda redio kwa sababu hunipa burudani. Redio hua na vipindi vya muziki, vichekesho na mashindano madogo madogo ambayo hunifuraisha sana. Napenda kusikiliza nyimbo za kiswahili na zile za kimataifa. Kwasababu muziki hunisaidia kupumzika, kuundoa msongo wa mawazo na kunipa furaha. Wakati mwingine, husababisha mimi kucheka au kuimba pamoja na wasani. Jambo linalo ongeza hisia ya furaha, burudani na burudani. Burudani ya radio ni ya kipeke kwa sababu unaweza kusikiliza popote iwe nyumbani, kazini au safarini. Pia napenda radio kwa sababu haina garama kubwa sana. Ukilinganisha na televishini au viombo vingine vya habari radio ni rahisi kupata na haitegemei mtandao wa interneti au vifa vya garama kubwa. Hii inafanya iwe chaguwo bora kwa kila mtu. Iwe ndogo au mzee ambaye anataka kupata tarifa na burudani kwa uhurahisi. Mara nyingi, ninaweza kubeba radio ndogo kwenye mkono wakati wa safari au kwenye bustani. Jambo linalo nifanya nipate burudani hata nikiwa nje ya nyumba. Pia radio huniunganisha na jamii yangu. Kuna kipindi cha radio, kinacho husu wasikilizaji kushiriki kwa kupiga simu au kutuma jumbe mfupi. Hii inafanya niwezi himu ya mjadala na shuguli za kijami na hunipa nafasi ya kuelewa maoni yangu. Ninjia nzuri ya kuwasiliana na watu wengine. Kujua mitazamo yao na kushirikiana katika maswala mbali mbali kupitia redio pia ninapata habari za tukio la kijamii. Tamasha na sherehe ambazo zinaweza kunivuta kushiriki atahivyo napendelea redio pia kwa sababu inarahisisha kupata habari pasipo kuharibu pasipa kuharibu macho Mara nyingi, huwa ni mechoka kutokana na kuangalia screening za kompyuta au simu. Lakini redio hunipa nafazi ya kupumtisha macho. Na bado kupata tarifa na burudani. Hii ni muhimu sana kwa afya yangu ya macho. Na kuondaa uchovu wa kuona kwa jumla, kusikiliza redio ni jambo ambalo ni nadhamini sana. Ni chanzo cha habari, elimu, burudani, na mshikamano wa kijamii yana nisaidia kuwa na mtazamo mpano wa maisha, kunipa furaha na kunifanya nipumzi, nipumzike kisaikolojia. Kwa hakika redio si burudani tu bali ni rafiki wa kweli katika maisha ya kila siku.

Kuna nchi nyingi duniani ambazo zinavutia, lakini ikiwa ngepata nafasi ya kuchagua nchi moja ya kutembelea, ningependa sana kwenda Japan. Nchi hii imenivutia kwa sababu ya mchanganjiko wake wakipekee kati ya utamaduni wa kale na maendeleo ya kisasa. Uzuri wa mandhari yake ya asli na heshima ya kipekee inayotolewa na wananchi wake. Kutembelea japan kutembelea japani kungekua si tu fursa ya kuona mambo mapya bali pia ni nafasi ya kujifunza kupumzika na kupata uzoefu wa kipekee wa maisha. Kwanza kabisa ningeanza kwa kutembelea miji maarufu ya japani kama tokyo na kiota Tokyo ni jiji la kisasa lenye majengo marefu mitaa yenye shughuli nyingi maduka ya kisasa na teknolojia za kiwango cha juu. Ningejaribu kuona jinsi maisha ya mijini yanavyokuwa. Kuonja vyakula vyakipekee vinavyo patikana katika mitaa ya chakula na kushiriki katika shughuli mbalimbali za burudani kama vile maduka elektroniki na maduka ya vinywaji Tokyo pia nikitovu cha sanaa na utamaduni wa kisasa. Hivyo ningeweza kuona tamasha matamasha ya muziki au matukio ya sanaa ya kipekee. Baada ya hapo, ningependa kwenda Kiyoto ambacho ni mji unao julikana kwa hifadhi ya historia na utamaduni wa kale Kiyoto inahekalu za kale, bustani za mandhari nzuri na nyumba za jadi zinazovutia. Ningeweze kutembea katika mitaa ya kijadi, kuangalia muonyesho ya vitenzi na kujifunza kuhusu historia ya japani. Hili lingekua ni fursa nzuri ya kuelewa ya kuwelewa tofauti kati ya maisha ya kisasa ya tokyo na utamaduni wa asli wa kyoto. Pia kyoto ni maarufu kwa maua ya cherry blossom ambayo huangazia mandhari kwa rangi nzuri wakati wa msimu wa kuchipua maua. Kuona cherry blossom sikuota kwa macho yangu kungekuwa ni uzoefu usiosahaulika. Mbali na miji mbali na miji ningeweza pia kutembelea milima na mandhari ya asli ya japani Japani ina milima ya kupendeza misitu ya kijani na mabwawa yenye utulivu. Ningejaribu kupanda mlima wa Fuji ambao ni mlima maarufu zaidi nchini Japani. Kuona upeo wa milima huu na mandhari ya asli yanayozungukwa kungekuwa tukio la kuvutia na kutafakari. Pia mandhari ya misitu ya kijani na mito ya Japani hunipa amani andani. Jambo ambalo linafanana na mtazamo wa kijapani wa kuthamini asli na amani ya akili. Zaidi ya hayo, ningejaribu kujifunza kuhusu chakula cha Japani. Nchi hii inavyakula vya kipekee kama sushi, ramen, tempura na mochi. Kufahamu ladha na maandalizi ya vyakula hivi, ingekuwa ni sehemu ya utamaduni na kunisaidia kuelewa maisha ya kila siku ya wajapani. Pia ningejaribu sihemu za kahawa na mikahawa ya kisasa, ili kuona michanganyiko wa jadi na kisasa katika maisha yao. Kupitia zihara hii, ningeweza pia kujifunza kuhusu heshima, nidhamu na maadili wa japani. Wajapani wanajulikana kwa tabia za heshima, usafi na nidhamu katika maisha yao ya kila siku. Kuona jinsi wanavyo heshimiana, kushirikiana na kuthamini muda, kungekuwa funzo kubwa kwangu. Hii itanisaidia si tu kuelewa utamaduni si tu kuelewa utamaduni wao bali pia kuboresha tabia zangu binafsi. Kwa jumla, kutembelea japani kungekuwa uzoefu wa kipekee wa maisha. Nchi hii inachanganya maendeleo ya kisasa, historia ya kitamaduni, uzuri wa asli, na maadili ya kipekee, na maadili ya kipekee. Kutembelea japani kungekuwa sio tu burudani bali pia ni nafasi ya kujifunza kupata marafiki wapya na kuongeza mtazamo wangu wa dunia. Ningependa kuona kuguza na kuhisi utamaduni wa japani ili kurudi nyumbani nikiwa hili kurudi nyumbani nikiwa nimejaza kumbukumbu nzuri ambazo haziwezi kusahaulika. Ikiwa unataka ninaweza pia kukuandikia kwa hivyo.

Napenda sana kwenda sinema. Ingawa si kila mara. Kwa kweli, mara ya kwenda sinema hutegemea sababu kadhaa. Kama aina ya filamu, unayotamani kuiona. Muda nilio nao na hali ya kifedha. Lakini, kila ninapo kuwa nikipata nafasi, kwenda sinema ni tukio la kipekee ambalo. Ambalo linanipa furaha kubwa burudani na uzoefu wakipekee usioweza kulinganishwa na kuangalia filamu nyumbani tu. Sinema ni mahali ambapo mtu anaweza kuingia katika dunia tofauti kabisa. Kuondoa mawazo ya kawaidi ya kila siku na kujikuta akihisi sehemu ya hadithi anayo iangalia. Mara nyingi napendelea kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi ingawa wakati mwingine hupita miezi bila kwenda, sababu kuu ni kwamba sinema ni mahali pa kufurahia filamu kwa undani kwa kutumia skrini kubwa, sauti ya hali ya juu na mazingira maalumu yanayo umba hali ya kuwa ndani ya hadithi. Hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na hali hiyo. Kuangalia filamu nyumbani, ingawa kuna raha yake, hakutoi hisia sawa na kuwa ndani ya ukumbi wa sinema mkiwa na watu wengine wanao shiriki furaha na msisimko wa filamu hiyo. Kwa kawaida, napanga kwenda sinema ikiwa kuna filamu ninayoipenda au filamu mpya za kutosha kusisimua. Hii inaweza kuwa filamu ya uhalisia, ya vichekesho, au hata ya kisayansi. Kwa mfano filamu za hadithi za fantasy zinanivutia sana kwa sababu hunileta katika dunia ya mawazo na ubunifu wa hali juu. Filamu za uhalisia zinaweza kunifundisha mambo mapya kuhusu maishi ya watu wengi au historia fulani filamu za vichekesho kwa upange mwingine huondoa stress na hunifanya nicheke bila kikomo napenda pia kwenda sinema pamoja na marafiki au familia. Mara nyingi, tunapanga ratiba pamoja, tukichagua filamu inayopendeza wengi. Kupitia kwenda pamoja, tunapata nafasi za kushirikiana hisia, kucheka pamoja na kuzungumza juu ya filamu baada ya kuimaliza. Mazungumzo haya huwa ya kufurahisha sana na huonyesha dhamani ya kwenda sinema. Wakati mwingine, mimi mwenyewe huenda pekee yangu ili kupata utulivu wa kuangalia filamu bila kuingiliwa au kusikia kelele za wengine. Jambo linalo nifanya ni jisikie zaidi kuunganishwa na hadithi. Mara nyingine napendelea kwenda sinema mara nyingi wakati wa likizo au mapumziko ya kazi. Hii ni kwa sababu wakati huu, mimi wakati huo, mimi huwa na muda mwingi, na nipo tayari kuchukua muda kujiburudisha. Sinema hunisaidia kupumzika kutoka kwenye kazi za majukumu ya kila siku. Pia mara nyingi, sinema huwa na vipindi vipya ya kusisimua na ni wakati mzuri wa kuangalia filamu ambazo sijawaikuiona kwenye televisheni au mtandaoni. Kwa upande mwingine, napenda sinema kwa sababu hunipa uzoefu wa hisia tofauti. Kutoka kwenye msisimko wa vituko, hofu katika filamu za kutisha, furaha katika filamu za vichekesho, hadi kwa hisia za huzuni na mshikamano katika filamu za kihisabati. Kila filamu hunipa nafasi ya kujaribu hisia tofauti, ni njia bora ya kujifunza kuhusu maisha, tabia za watu, na mitazamo tofauti, yote kwa njia ya burudani. Kwa ujumla, napenda kwenda sinema, mara nyingi iwezekanavyo kulingana na ratiba na nafasi. Na nafasi, hii si tu kwa ajili ya burudani. Bali pia ni njia ya kujifunza, kupumzika na kushirikiana na wengine. Sinema ni sehemu ya maisha yangu, inayo nipa faraja. Msisimko na uzoefu wa kipekee ambao unaendelea. Kunivutia kila ninapo kuwa na nafasi ya kwenda. Kwangalia filamu kuangalia filamu cinema si tu burudani bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo huongeza dhamani, furaha na mtazamo chanya katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo napenda kunywa sana maziwa na kwa maoni yangu maziwa si kinywaji tu bali pia ni chanzo cha afya na faraja kila ninapo kunywa maziwa huhisi furaha ndogo inayo penya mwilini mwangu pamoja na faida mbali mbali pamoja na faida mbali mbali kiafya zinazo tokana na virutubisho vilivyomo ndani yake kunywa maziwa ni tabia ambayo nimejenga tangu utotoni na bado ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku iwe ni asubuhi, mchana au jioni. Kwanza kabisa, napenda maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye ladha nzuri na laini. Hasaa kama kimechanganywa kidogo na vipengele kama asali au kakau. Ladha ya maziwa safi, bila kuongeza vitu vya kemikali au sukari nyingi, ni ya kupendeza na hunifanya nijisikie furaha mara moja. Kwa asubuhi, kunywa glasi ya maziwa baridi au moto, kunanipa hamasa ya kuanza siku vizuri. Sababu hunipa hisia ya utulivu na nguvu ya awali ya mwili. Hasaa kama kimechanganywa kidogo na vipengele kama asali au kakao. Ladha ya maziwa safi, bila kuongeza vitu vya kemikali au sukari nyingi, ni ya kupendeza na hunifanya nijisikie furaha mara moja. Kwa asubuhi, kunyua glasi ya maziwa baridi au moto, kuna nipa hamasa ya kwanza siku vizuri. Pili, sababu nyingine inayo nifanya nipende. Nipende kunywa maziwa ni faida zake kiafya. Maziwa ni chanzo kizuri cha kalishamu ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na meno. Kila wakati ninapo kunywa maziwa, najua kuwa mwili wangu, unapata virutubisho muhimu ambavyo husaidia kuimarisha mifupa, kuzuia ugumu wa mifupa, na kutoa kinga kwa meno. Zaidi ya hilo, maziwa pia ni chanzo cha proteini, vitamini B, na madini kama potashiamu na fosforasi, ambayo yote ni muhimu kwa ukuwaji wa mwili, nguvu za misuli na afya ya moyo. Kwa hivyo, kunywa maziwa si burudani tu bali pia ni uwekezaji wa afya ya muda mrefu. Zaidi ya faida za kiafya, napenda maziwa kwa sababu hunisaidia kupata nguvu za kuimarisha mwili hasa baada ya mazoezi. Baada ya kufanya shughuli za kimwili au mchezo, kunywa maziwa kuna saidia kuondoa uchovu, kurejesha nguvu na kutoa nguvu mpya. Maziwa ya baridi, mara nyingine, huifadhi joto la mwili na huifanya hisia ya kuridhika kuwa ya haraka. Pia maziwa yanaweza kuchanganywa na vyakula vingine kama mchanganyiko wa matunda, oats au kahawa. Jambo linalo ongeza ladha na faida za kiasili. Napenda pia kunywa maziwa kwa sababu hunisaidia kupumzika. Wakati mwingine, baada ya siku ndefu ya shule, kazi au shughuli nyingine, huchukua dakika chache kukaa kimya, kunywa glasi ya maziwa na kufurahia hali ya utulivu. Njia hii hunipa amani ya akili na huzuni yoyote inapungua kwa muda mfupi. Kunywa maziwa pia ni sehemu ya tamaduni nyingi za familia, hasa pale tunapo kusanyika pamoja asubuhi au jioni, na hivyo kunisaidia kuhisi mshikamano wa kifamilia. Mbali na maziwa ya kawaida napenda pia maziwa yaliyochanganywa kama maziwa ya chokoleti, vanila au yale ya ladha ya matunda. Mchanganyiko huu hunipa ladha mpya na hufanya kunywa maziwa kuwa burudani zaidi. Hata hivyo napendelea kiasi cha sukari kidogo au kuto kiongeza kabisa ili nisipoteze faida ya kiafya. Kwa ujumla kunywa maziwa ni tabia ambayo inaunganisha furaha, afya na utulivu. Ni kinywaji kinacho nipa nguvu kunisaidia kupumzika na kuimarisha mwili. Kwa kweli maziwa si burudani tu bali ni sehemu ya maisha yangu ambayo siwezi kuiacha. Kila glasi ninayokunywa inaniweka katika hali ya furaha na afya njema. Jambo linalofanya kunywa maziwa kuwa jambo la lazima katika maisha yangu ya kila siku.